Jukumu ninalolipenda zaidi ni uchambuzi wa habari. Nafurahia kuchukua mada ngumu na kuzirahisisha ili ziweze kueleweka kwa kila mtu kwa lugha fasaha. Jukumu hili linaniruhusu kutumia ubunifu wangu na umakini kutoa majibu yenye usahihi. Jambo ambalo hunipa kuridhika sana ninapoona nimesaidia kutatua tatizo au kumpa mtu maarifa mapya.

Shughuli yangu ninayopenda zaidi ni kusoma vitabu na kuandika. Napenda sana kupotelea kwenye ulimwengu wa hadithi au kujifunza mambo mapya kupitia maandishi. Kwani hunisaidia kupanua uelewa wangu na kuboresha ubunifu. Pia kutumia muda wangu kuandika makala au mawazo mbalimbali. Kunanipa utulivu wa akili na kunisaidia kueleza hisia zangu ufasaha zaidi.

Mimi huhifadhi pesa kwa kutumia mbinu ya bajeti ya asilimia ambapo ninaweka kando sehemu ya mapato yangu Mara tu ninapolipwa kabla ya kuanza matumizi mengine yeyote huwa natenga kiasi fulani kwa ajili ya akiba ya dharura na kingine kwa ajili ya malengo ya muda mrefu Pia, mimi hujitahidi kufuatilia matumizi yangu madogo madogo kila siku Ili kuhakikisha situmii pesa nje ya mpango yangu jambo linalonisaidia kuwa na nidhamu ya kifedha.

Kipaumbele changu kikubwa katika mawasiliano kazini ni uwazi na usahihi. Naamini kwa mawasiliano bora ni yale inayolenga kutoa taarifa sahihi kwa wakati ufaao ili kuzuia kutoelewana. Haitha kusikiliza kwa umakini ni sehemu muhimu sana kabla ya kujibu ni lazima nielewe mahitaji ya mwenzangu ili kutoa suluhu inayolenga tatizo moja kwa moja.

Mfanya biashara bora ninayemjua ni baba yangu. Anachanganya ubunifu na uduma bora kwa wateja, kama vile mfanya biashara wandani anayetafuta suluhu za matatizo ya jamii yake. Na mpenda kwa sababu ana msimamo, hajikati tamaa anapopata hasara, na nakumbuka wakati fulani ya alitoa bidhaa zake bure kwa watu wenye uhitaji wakati wajanga. Najifunza kuwa biashara ni mahusiano. Ukiwajali watu, biashara itajitenga yenyewe. Ninahisi anafanya biashara kwa uadilifu mkubwa na maono ya mbali jambo linalofanya biashara yake kuwa endelevu.

Napendelea zaidi mahali pa kimya. Utulivu unanisaidia kufikiria kwa kina, kuwa na umakini mkubwa katika majukumu yangu na kupata amani ya ndani. Ikiwa niko kazini au ninasoma, mazingira ya kimya huniwezesha kukamilisha mambo kwa ufanisi zaidi bila usumbufu. Hata hivyo, wakati mwingine nafurahia kelele chanya kama vile sauti za asili au muziki mwanana wa ala, ambo unaweza kuongeza ubunifu wangu.

Ndiyo, naitumia sana na naipenda. Huwa naitumia kuraisisha mambo yangu kama vile kutoa maelekezo ya sauti ninapo endesha gari au kusikiliza vitabu vya sauti ninapupu mzika. Inanisaidia kuendele na majukumu mengine huku nikipata tarifa au kuwasiliana na marafiki bila kuitaji kushika simu yangu wakati wa wote. Inafanya maisha ya endekasi na kuwa raisi zaidi.

Ninapenda sana utamaduni wa ushirikiano uliopo katika shirika langu. Kila mmoja wetu anadhaminiwa na kuna mazingira yanayochochea kila mtu kutoa maoni yake kwa uwazi ili kuboresha huduma zetu. Vitu vingine ninavyopenda ni pamoja na ubunifu, maendeleo ya kitaaluma, dira na malengo pia. Napenda jinsi shirika linavyolenga kusaidia jamii na kutatua matatizo ya watu kwa njia ya kipekee.

Mimi hupenda kuoga mara mbili kwa siku, asubuhi na jioni Kuoaga asubuhi kunanisaidia kumsha mwili na kuanza siku nikiwa na uchangamfu mwingi.Huku kuoaga jioni kunanisaidia kuondoa uchovu na kutwa nzima na kupata usingizi mnono ni sehemu muhimu ya ratiba yangu ya kujijali na kudumisha usafi wa mwili.